Kazini mimi nimeyapata mafanikio mengi ambayo yamenijenga na kunipa uzoefu mkubwa katika maisha. Mafanikio haya hayakutokea tu kwa bahati. Bali yalitokea kwa bidii, nidhamu na kujitolea katika kazi yangu ya kila siku kila hatua niliopiga imenifundisha kuwa mafanikio ni matokeo ya juhudi endelevu na subira. Nilipoanza kazi sikuwa na uzoefu mkubwa. Nilijifunza mengi kupitia makosa na ushauri kutoka kwa wenzangu na wakubwa zangu. Kwa kuwa nilikuwa na hamu ya kujifunza, nilitumia kila fursa ya kuboresha ujuzi wangu hatua kwa hatua nilianza kuona matokeo chanya katika utendaji wangu jambo lililonitia moyo kufanya kazi kwa bidii mafanikio moja muhimu nilioyapata kazini ni kuaminika wakubwa wangu walipoona juhudi na uaminifu wangu, walianza kunikabidhi majukumu makubwa zaidi. Kuaminiwa kulinipa heshima na kunifanya nijisikie kuthaminiwa. Hii pia ilinisaidia kujenga, kujiamini na kuchukua hatua za ujasiri katika kazi pia kazini nimefanikiwa kuboresha uhusiano na wenzangu. Nilijifunza kufanya kazi kwa ushirikiano na kuheshimu maoni ya wengine kupitia ushirikiano huu, tulifanikiwa kutimiza malengo ya pamoja na kukabiliana na changamoto kwa urahisi mafanikio haya yalionyesha kuwa kazi ya timu, si msingi wa maendeleo kazini. Mafanikio mengine nilioyapata ni kupanda ngazi au kuongezewa majukumu. Kupitia juhudi zangu nilipata nafasi ya kuongoza au kusimamia baadhi ya kazi. Ingawa jukumu hili, ilikuwa na changamoto zake, lilinisaidia kukuza uwezo wa uongozi wa kufanya maamuzi sahihi. Uzoefu huu umekua muhimu sana katika safari yangu ya kitaaluma zaidi ya hayo, kazini nimefanikiwa kusimamia muda wangu vizuri kujifunza, kupanga kazi zangu na kutanguliza mambo muhimu kumeongeza ufanisi wangu. Kwa kufanya hivyo nilikuwa ama niliweza kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa mafanikio haya yamenisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza kuridhika kazini. Mafanikio nilioyapata pia yamenipa uthabiti wa kifedha kupitia kazi zangu nimeweza kukidhi mahitaji yangu ya familia hili limenipa amani na moyo wa kunifanya niwe na matumaini ya maisha bora ya baadae kazi imekua chombo muhimu cha kunisaidia kujitegemea na kupanga maisha yangu. Hata hivyo mafanikio haya yamenifundisha kuwa mafanikio ya kweli haya pimwi kwa vyeo tu au mali pekee bali pia maadili mema na kuridhika kibinafsi nimejifunza kuthamini kazi yangu, kuheshimu wengine na kutoa mchango chanya katika jamii. Kwa ujumla kazi ambayo mimi nimepata mafanikio ambayo nimeyapata kazini, ni mengi ambayo yamenifanya niwe mtu bora zaidi mafanikio haya yamenijenga kimaadili, yamenijenga kitaaluma na kibinafsi ingawa safari bado inaendelea. Ninaamini kuwa kwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujituma nitapata mafanikio makubwa zaidi katika siku zijazo.